Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni kitabu nilichopewa bila kutarajia, kwa sababu mtu aliyenipa alijua napenda kusoma, haikuwa ghali lakini ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kueleweka. Kila nilipokisoma nilikumbuka ule wazo wa juhudi nyuma za zawadi zile.

Nilizaliwa katika mji mdogo ulioko karibu na mto, asubui kulikuwa na upepo, mwanana na sauti za ndege, na jioni watu walikusanyika nje kusalimiana na kusungumza. Mji haukuwa na majengo marefu lakini ulikuwa na mioyo mikubwa. Nilipokua kila mtu alinijua kuuza duka la kona mwalimu wa shule ya msingi na jirani aliye penda kusimulia aditi za zamani. Kulikuwa na changamoto lakini pia mshikamano mji ule ulinifundisha thamani ya kuheshimiana kufanya kazi kwa bidii na kudhamini jamii.

Kinacho nifanya nicheke ni vichekesho vya gafla asa pale rafiki anaposema kitu bila kutarajia makosa madogo ya kila siku ya napogeuswa kuwa mzaha na kumbu kumbu nzuri inapo zikumbuka na watu inaopenda Pia kicheko cha mtu mungine uweza kunifanya nicheke bila hata sababu kubwa.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuwa na mawazo wazi kwanza na jitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko, kisha kujifunza haraka kile kipya kinacho hitajika, pia nauliza maswali, kusikiliza wenzangu na kubadili hatua kwa hatua, badala ya kupinga moja kwa moja. Hilo unisaidia kupunguza hofu na kuona mabadiliko kama fursa ya kukua.

Napenda kutasama video mtandaoni kupitia majukwaa kama YouTube kwa sababu kama video nyingi za ilimu, burudani na vitu vipya va kujifunza. Kama mafunzo ya kuchora muziki au ufundi wa kufanya vitu. Pia wakati mungine anatawa nafazi kuziona video zilizo shirikiwa kwenye mtandao ya marafiki ama zilizo chini ya mapendikezo kwenye tofuti hizo.

Inasasisha fifaa vyangu kulingana na hitaji na maendeleo ya teknolojia Kwa mvano, kompyuta au simu huwa nasasisha mara kwa mara kila programu inapotoa sasisho. Kwa sababu ni muhimu kwa usalama na utendaji. Fifaa vifikubwa saidi kama laptop au kamera nasasisha kila baada ya miaka michache au pale yanapokuwa hayakithi mahitaji yangu ya sasa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuyafanya kwa vitendo Nikijifunza kitu najaribu kukitumia mara moja ili nikielewe vizuri Pia napenda kusoma kutazama video za maelezo na kuuliza maswali kwa watu wenye uzoefu njia hii hunisaidia kukumbuka, haraka na kuona maendeleo yangu.

Nimeshawai kusaviri kuenda mahali penye mandhari nzuri ya asili palikuwa na vilima vya kijani hewa savi na utulivu mwingi nilifurahia kuona macheo ya jua kusunguka polepole bila haraka na kufurahia tofauti ya mazingira na maisha ya kila siku safari ile ilinisaidia kupumzika na kufungua mawazo yangu.

Napenda kununua vitu maali penye chaguo nyingi na bei nafuu. Mara nyingi nanunuwa madukani ili niweze kuona na kuguza bidhaa moja kwa moja. Lakini pia mtaandaoni kwa sababu ni raisi na uwakoa muda. Kila maali ninaangalia ubora, bei na uraisi kabla ya kuamua.

Tabia inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima au ubinafsi wa kupita kiasi. Kwa mfano, pale mtu anapojaribu kuthibiti kila kitu bila kuzingatia wengine au kushirikiana au unapoongeza maneno ya kuuudhi bila sababu. Huwezi kuzungumza kwa uhuru. Hii inanifanya nijisikie huzuni au kuchoshwa na mausiano haya. Ningependa watu wakiwa wazi, ukiwasiliana vizuri na kuheshimiana.

Ndio, napenda kujifunza historia hunisaidia kuelewa tulikotoka, makosa na mafanikio ya waliotangulia. Na jinsi mambo ya sasa yalivyofikia hapa, pia historia hunipa mtazamo mpana na kunifundisha kudhamini tamaduni na jamii tofouti.

Ndiyo, napenda chakula kitamu, hasa chakula kilichoandaliwa vizuri, chenye ladha ya asili na viungo vilivyopimwa sawasawa. Chakula hiki hunifanya nijisikie furaha na kuthamini juhudi ya aliyekipika. Iwe ni chakula cha nyumbani au cha mahali maalumu.

Nina wakaribisha wafanya kazi wapya kwa tabasamu na masungumzo ya kirafiki, huu ni mwanzo wakufanya wajiunge na timu kwa urahisi. Pia, najaribu kuwaeleza taratibu za kazi, kushirikisha mambo muhimu kuhusu utamaduni wa ofisi na kuwatambulisha kwa wenzake. Mara nyingine, tunafanya chakula cha pamoja au masungumso ya kirafiki ili waweze kujisikia nyumbani. Hii unisaidia kuondoa hofu na kwanzisha mausiano nzuri wa kazi.

Rangi naipenda saidi ni bluu ni rangi inayonipa utulivu na hisia za amani. Mara nyingi naiona mbinguni wakati wa mchana kwenye maziwa ya bahari au hata kwenye mavazi na vitu vya mapambo. Bluu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu kidogo ya utulivu wa ndani.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni pale mchezo mkuu au fainali ya mashindano makubwa kama All Series nchini marekani Hapa wachezajibora kutoka timu mbili zinazo shindana hucheza michezo kadhaa ili kuwamua mshindi wa jumla ni wakati wa shauku kubwa, wafuasi uenda wanjani au kuangalia kwenye runinga wakiimba kushangilia na kushiriki shauku ya timu yao Hii mara nyingi huunda kumbu kumbu iliso zaulika kwa mashabiki na wachezaji.

Nina huyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kutenga muda wa kila kitu kwa huyiano. Kwa mfano, ninaweka ratiba ya kazi na kum jaribu kuimaliza bila kubadilisha mara kwa mara. Baada ya kazi, ninaweka wakati wa kupumzika na familia wa marafiki kama chakula cha jioni pamoja au michezo wa kupumzika. Pia, na jaribu kutoweka simu kazini usiku ili kuzingatia afya ya akili na usingizi. Njie hii unisaidia kuwa natija kazini bila kupoteza furaa na amani ya maisha ya kibinafsi.

Vilaamu inaipenda saidi ni ilio changanya hadithi nzuri, mafunzo ya maisha na hisia ya kibinadamu. Napenda filaamu inayokuwacha ukifikiria hata baada hakuisha, ile inaionyesha upambano matumaini na ukuwaji wa muhusika. Haina hizi za filamu univutia kwa sababu si burudani tu, bali pia unifundisha kitu kuhusu maisha, mahusiano, au maamuzi tunayefanya kila siku.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa kukutambua haraka umuhimu wake na kisha kuzipa kipaumbele cha juu zaidi hatua zinazofuata ni kukua mtulivu na kudhamini hali ili kuelewa kilicho umuhimu zaidi kufanya mpango wa hatua kwa hatua ili kushughulikia tatizo bila kuchanganyikiwa kushirikisha wenzangu au rasilimali zinazohitajika ikiwa ni lazima ili tatizo lifanyike haraka na kwa sababu usahihi kufuatilia matokeo baada tatizo kutatuliwa ili kuhakikisha hali imerejelea kawaida na kujifunza kwa siku zijazo.

Mafanikio binafsi ninayo dhamini kazini ni yale yanayo ni ya kikishia kutoa matokeo bora na kunisaidia wengine kufanikisha malengo ya timu. Mfano ni kumaliza mradi mgumu kwa wakati na kwa ubora unao kubalika. Kutoa suluisho nzuri, latatizo li zilo tarajio. Kusaidia mwenzangu kujifunza au kufanikisha kazi yake. Ninayo dhamini saidi ni yale ya nayoni. Fanya nijisikie kuwa na mchango walizi na kwamba jitihada zangu zinaonekana kwa kuthaminiwa.

Ndiyo, nimejaribu kujifunza kupiga gitaa, nilianza na mambo ya msingi kama cord, rahisi ni midundo ya mwongozo. Kisha nikajaribu kucheza nyimbo rahisi, ingawa si mzuri, sana bado, kunapiga gitaa, kunanifundisha uvumilivu, nidhamu na furaha ya kuunda muziki wangu mwenyewe.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sehemu ya kusomea na kupumzika. Kipo na dirisha kubwa, linalopitisha mwangaza asubuhi. Rangi nyepesi zinazotuliza na rafu zenye vitabu nilivyovipenda. Hapo naweza kusoma, kufikiria au kufurahia muda wa utulivu bila usumbufu. Ni chumba kinachonifanya nijisikie nyumbani kweli na kuwa na amani ya akili.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kilichorahisi na cha kupumzika kipo na kitanda cha starehe, mapazia ya rangi nyepesi yanayopitisha mwangaza wa asubuhi na rafu ndogo zenye vitabu na baadhi ya vitu vya kumbukumbu. Kuna pia meza ndogo karibu na dirisha ambapo naweza kuweka glasi ya maji au daftari la kufikiria mawazo. Chumba hiki hunifanya nijisikie nyumbani na kuwa tayari kupumzika baada ya siku ndefu.

Kinywaji ninacho kipenda kunywa asubuhi ni chai yenye yenye mdudu mdogo wa asali hunifanya nicheke kidogo kunipa utulivu na pia kunisaidia kuamka pole pole kabla kuanza shughuli za siku Wakati mwingine pia napenda kahawa ya kawaida pale ninapo hitaji nguvu ya ziada Lakini chai ndiyo rafiki yangu wa kila siku.

Inaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa mpangilio wa hatua kwa hatua kuchambua malengo makubwa ya kampuni au timu ili kuona ni yapi yanayohusiana na mimi kugawa malengo haya kuwa madogo yanaweza kupimika kwa mfano badala ya kusema nitaongeza mauzo Nitaweka lengo la kushughulikia wateja hamsini zaidi kwa mwezi kuandika malengo haya na kuzipanga kwa kipaumbele ili niweze kushughulikia yule muhimu kwanza kufuata maendeleo Kila wiki kurekebisha njia ikiwa inahitajika na kufuatilia mafanikio mwishoni mwa mwezi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu wa nafasi yangu hadi niwe kiongozi au mtaalamu wa kuaminika katika fani yangu. Hii namaanisha si tu kufanya kazi kwa ufanisi sasa mbali pia kujifunza kushirikiana na wengine na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya timu au shirika. Lengo hili linanisaidia kuwa na mwelekeo wa muda mrefu kufanya maamuzi yanayosaidia ukuwaji wangu binafsi na mafanikio jumla ya kazi.

Ninahifadhi pesa kwa kupanga bajeti na kuweka kando kiasi fulani kila mwezi kwa mfano kwanza najua mapato yangu ya gharama muhimu za kila mwezi, kisha ninaweka asilimia ndogo ya mapato yangu kwenye akaunti ya akiba ili iwe hifadhi ya dharura au malengo makubwa ya baadaye. Mara nyingine natumia mfumo wa malengo kama akiba ya safari au akiba ya vifaa vya kazi ili pesa isitumike vibaya. Pia najaribu kuepuka matumizi yasio lazima ili akiba ibaki ikikuwa. Hii hufanya ni jiskie salama kifedha na tayari kwa dharura au fursa za baadaye.

Kwa kazi yangu mimi naifanya kazi mbaye inaitaji umakini kupanga na kushirikiana na wengine Kila siku na jaribu kumaliza majukumu yangu kwa ubora na kwa wakati Huku nikijifunza mbinu mpya za kuongeza ufanisi kuhusu masomo napenda kujifunza mambo yanaya ongeza ufamu wangu na ujuzi wangu wavitendo kama vile historia, teknolojia au luga mpya Hii inanisaidia kukua kitaalamu na kibinafsi na kunifanya nione kila siku kama fursa kujifunza kitu kipya.

Napenda kuandika kwa mkono wakati wa kufikiria au kupanga mawazo kwa sababu unifanya nijisikie karibu na kile ninachounda na kunisaidia kumbuka vizuri. Lakini napenda pia kuandika kwa kompyuta pale napohitaji haraka au kusambaza maandiko. Kwani ni raisi haraka au inaweza kurekebishwa au kushirikiwa kwa uraisi. Kwa kifupi kuandika kwa mkono ni wa kibinafsi na wautulivu na kompyuta ni wa vitendo na rahisi.

Najikinga na jua kali kwa mchanganyiko wa tahadhari na vifaa, huvaa kofia au kofia yenye brim pana ili kulinda uso na kichwa kuvaa mavazi yenye rangi nyepesi na makali makalio ya mikono ya muda mrefu ili kulinda ngozi Kudumia kiwango cha sunscreen kwenye sehemu zilizo wazi za ngozi hasa uso na mikono kunywa maji ya kutosha ili kuepuka mwasho wa jua au upunguvu wa maji mwilini kujaribu kuepuka kutoka jua kali kati ya saa nne asubuhi na saa kumijioni pale inapoweze kana.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole, pale inapowezekana hata kwenye simu au kompyuta za kibinafsi. Hii husaidia kulinda data yangu, kurahisisha kuingia kwenye vifaa bila neno siri ndefu, na kuongeza usalama. Ni njia na usalama ya kuhakikisha watu wasioidhinishwa hawawezi kufikia taarifa zangu binafsi.

Najihisi kama wasilisho ni muhimu lakini mara nyingine huchosha. Wanaweza kuwa njia nzuri ya kuwasilisha mawazo yangu kupata maoni au kukagua maendeleo. Lakini pia wakija kwa wingi au bila mpangilio huweza kuleta shinikizo kidogo. Kuna utulivu nikijua tarehe na mahitaji yawasilishwe mapema kwa sababu hiyo huniwezesha kupanga vizuri kuandaa maudhui kwa ubora na kuepuka msongo wa mawazo.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara kwa mara, hunisaidi kujikinga na jua kali, na pia nisehemu ya mtindo wangu wa mavazi. Kulingana na mahali na tukio, kofia hunifanya, nijisikie, nipo huru na nadhifu zaidi.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa mtindo wakirafiki na wakaribu na familia au marafiki. Mara nyingi ufanyika kikundi kidogo ja marafiki na familia huja kusherekea kuzungumza na kucheka pamoja. Kula chakula kizuri ambacho napenda, mara nyingine pia keki maalumu. Kutumia muda kuangalia madukio mazuri ya mwaka uliopita na kupanga malengo madogo ya mwaka mpya siku kama hii hunifanya nihisi vuraha kuthaminiwa na kuwa na nguvu ya kwanza mwaka mpya kwa moyo nzuri.

Ninachaji kifaa changu kulingana na matumizi kwa kawaida napiga chaji mara moja kwa siku asa usiku baada ya kutumia kifaa cha shuguli zote za kazi shughuli au burudani wakati mwingine kama nimetumia sana au kwa matumizi mazito huenda nikachaji mara mbili kwa siku ili kuhakikisha kifaa kinaendelea kufanya kazi vizuri hii usaidia kuepuka katika ghafla na kudumisha utendaji mzuri wa kifaa.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa hasa asupui, hunisaidia kuamka pole pole, kunipa nguvu kidogo na pia unifanya ni hisi furaha na afya. Mara nyingine pia, napenda kuyaongeza kwenye kahawa, chai, au hata kwenye keki na mchanganyiko wa matunda.

Napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu ni rahisi na huokoa muda hasa ninapokwenda sehemu nisiyoizoea Hata hivyo, ramani ya kawaida huwa naipenda pia pale inapotaka kuelewa eneo kwa upana zaidi au kama njia ya ziada endapo teknolojia itanisumbua. Kwa kifupi, GPS kwa urahisi waraka, ramani kuelewa ujumla.